Wakati wa likizo, huwa najistawisha kwa namna mbali mbali. Kwanza, huwa nahakikisha ninachanzo kimoja wapo cha mapato ambacho nakisimamia au nakiendeleza. Pili, huwa napenda kutumia wakati wangu wa likizo na familia na ndugu zangu na majamaa. Tatu, huwa napenda kuenda sehemu mbalimbali ambazo zinanifanya nijifutie zaidi na nijipende.

Mfanya biashara bora zaidi ambaye ninamfahamu ni Ghalib, GSM. Huyu ni mfanyibiashara ambaye anamiliki viwanda mbali mbali vya maji, ni pia ni mwanahisa katika timu ya mpira ya yanga. Lakini pia ni mtu ambaye anafanya biashara zake kwa namna tofauti tofauti zaidi. Ana viwanda mbalimbali vya maji na juisi.

Mimi huwa nina namna mbili za kuhifadhi pesa. Kwanza kabisa navihifadhi pesa katika benki, benki yangu ya CRDB. Pili huwa nahifadhi pesa zangu katika namna ya kuwekeza katika sekta mbalimbali za mabenki.

Ndiyo, mimi napenda kuoga kwa maji moto. Huwa napenda kuoga kwa maji moto katika nyakati hasa za baridi. Ni maji ambayo ni kioga huwa najisikia vizuri, najisikia amani, mwili wangu unakuwa uko fiti zaidi. Huyo ndiyo napenda kuwoga kwa maji moto.

Wakati wa furaha hua na jifurahisha kwa namna tofauti tofauti. Kwanza hua napenda sana kupika chakula kizuri ambacho ninakipenda. Kama vile wali, samaki, ndizi nyama. Lakini pia wakati wafuraha hua na jifurahisha zaidi kwa kukana familia yangu na watu wangu wa karibu.

Ninapoanza kazi kwanza kabisa huwa namtanguliza Mungu katika kazi yangu kwa sababu naamini Mungu ndio kila kitu. Pili huwa napanga malengo yangu makubwa kwa madogo. Tatu huwa nahakikisha naweka akiba kila ambapo ninapata mshahara wangu kwa ajila ya kunijenga zaidi.

Chakula ninachopenda kula jioni, huwa napendelea zaidi kula wali na samaki au wali na nyama. Kwa sababu ndiyo chakula ambacho nakipenda na nikila huwa nakiflaia na hasa kiwe kimeungwa kwa nazi, huwa nikizuri zaidi. Pembeni naweza nikapata na kinyuaji.

Mchezo naopenda kuutazama, ni napenda sana kutazama tamthilia mbali mbali za lugha ya kiswahili, ambazo tamthilia hizo zina kuwa, zingine zina huzunisha, zina burudisha, zina jenga. Ni tamthilia ambazo ni nzuri, wahusika wake, wako vizuri na wanaweza kufikisha ujumbe kwa hadhira.

Ndio, mimi napenda kupika. Huwa napenda sana kupika na hasa siku ambazo nipo, ofu, siendi kazini. Napenda kupika wali, samaki, maharage, mboga za manjani, daga, mchicha. Napenda kupika maandazi na vyakula vingine.

Kipindi cha televisheni ninachopenda ni taarifa ya habari. Taarifa ya habari hiki ni kipindi ambacho kinakua kinatupasha, kinatupa matukio mbalimbali, mienendo ya watu, ya jamii, ya kisiasa, kupitia taarifa habari tunajua nini kimetokea sehemu husika na nini kifanyike.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema zaidi. Kuliko usiku. Kwa sababu ninapoamka mapema, ratiba yangu inakuwa ndefu zaidi. Hua napenda kuamka mapema ili kufanya maoezi, ili kuandaa chakula changu cha asubuhi, na amka mapema ili kufanya usafi ndani kwangu. Kwa hiyo ndiyo, mimi ni mtu wakuamka mapema.

Ndiyo, napenda kutumia mitandao ya kijamii. Natumia mitandao ya kijamii kupata pesa, kujuana na watu, kujua taarifa mbali mbali za sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo ndiyo, mimi huwa natumia mitandao ya kijamii, na pia ni napenda kutumia mitandao ya kijamii.

Huwa ninajisikia vizuri kuhusu wasilisho. Ninaweza nikatoa wasilisho katika sehemu tofauti tofauti na katika mijadala tofauti tofauti. Naweza nikatoa wasilisho kazini, nikatoa wasilisho katika mikutano. Huwa najisikia vizuri sana kutoa wasilisho.

Wakati mkuu wa mpira besiboli, huwa najihisi vizuri. Najihisi amani kwa sababu huwa najumuika na marafiki zangu. Wakati tunaangalia, tunaangalia wachezaji mbali mbali, wa sehemu tofauti, tofauti duniani, wanavyoweza kucheza besiboli kwa ustadi kabisa. Kwa hivyo najihisi vizuri.

Ndio, huwa nahifadhi kitu cha dhamani. Vitu vya dhamani kama vile dhahabu, pesa, vitu vya dhamani kama vile nyaraka mbali mbali za ardhi, ardhi tofauti tofauti ambazo ni namiliki. Kwa hiyo ndio, huwa nahifadhi vitu vya dhamani.

Kinywaji ambacho ninachokipenda kunywa asubuhi, mimi huwa napenda sana kunywa chai. Chai inaweza ikawa chai ya rangi, au ikawa chai ya maziwa, kikiambatana na kitafuno chochote kama vile chapati, maandazi, kwa hiyo mimi napendelea kunywa chai asubuhi.

Ninapendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya simu, kwa njia ya simu ninaweza nikampigia mtu simu kama vile wazazi wangu, nduguzangu, tukawasiliana asubuhi, mchana au jioni kwa maswala mbalimbali, lakini pia hua napendelea kuwasiliana na simu kuwasiliana na watu kwa kuwafata katika sehemu zao za makazi.

Napenda kuenda madukani siku ya jumapili kwa sababu ni siku ambayo niko nyumbani na familia yangu. Kwa hiyo ninapoenda jumapili huwa na chukua mahitaji yote ya nyumbani ya umuhimu, ya chakula, ya dawa na mengi nayo.

Tisa, hii ni namba inayopatikana baada ya namba nane. Hii ni namba inayotumika mashuleni, katika kuandika na sehemu yoyote ile.

Iko wapi hii ni kitendo cha kuuliza au maulizo, mtu anapouliza labda, umemtuma mtoto, umemwagiza kitu, halafu aka kuuliza. Iko wapi, akitaka kujua, ni sehemu gani hicho kitu ulichomuagiza kinapatikana.

Pakia ni kitendo cha kueka vitu. Tunaweza kupakia mzigo, kupakia chakula. Tunaweza kupakia madaftari. Au kitu kingine chochote.